Kwa kawaida nalalakati ya masaa sita hadi nane kwa siku ingawa kuna nyakati usingizi wangu ubadilika kulingana na majukumu na hali ya siku husika Nimegunduwa kuwa usingizi nisehemu muhimu sana ya maisha yangu Kwasababu naathiri moja kwa moja afya yangu uwezo wangu wa kufanya kazi na hali yangu ya kiisia Napo pata usingizi wa kutosha na isi mwili wangu ukiwa mwepesi akili yangu ikiwa makini na siku yangu uwanza kwa mtazamo chanya Kuna nyakati nilikuwa sipati usingizi wa kutosha kutokana na kazi nyingi nao mawazo mengi. Wakati huo nilugundua tofauti kubwa, nilikuwa na choka araka, nilipata asira kwa uraisi na hata kufanya maamuzi madogo kulionekana kugumu. Hapo ndipo nilipo anza kuchukua usingizi kuwa kwa uzito zaidi na kujaribu kupanga ratiba yangu hili nipate muda wakupumzika vizuri. Ninajita hidi kulala mapema kadri navyowezekana Hasa siku za kazi Kabla ya kulala hujaribu kupunguza matumizi ya simu auvifaa vya ki elektroniki Kwa sababu nimegundua kuwa muanga wake huathiri uwezo wangu wa kupata usingizi mzito Badala yake wakati mwingine usikiliza muziki wa utulivu au utafakari kwa mda mfupi ili kutuliza mawazo na si hayo tu, usingizi wangu pia huathiriwa na mazingira nina yolala. Ninapo hakikisha chumba, chumba, changu, kikokimya, safi na chenye hewa ya kutosha, usingizi wangu huwa mzuri zaidi. Pia napenda kulala, katika muanga, hafifu augizani kabisa, kwa sababu unisaidia upate usingizi mzito na wakudumu. Mambo madogo kama joto la chumba au aina ya godoro pia ya na mchango mkubwa katika ya na mchango mkubwa katika mkubwa katika ubora wa usingizi wangu Kuna siku ambazo na lala, masaa, machache, zaidi, labda masa, tano, ausita Asa kama kuna jambo muhimu la kufanya katika siku kama hizo, jitahidi kulipa kwa kupumziko Zaidi siku inayofuata Pia na jifunza kusikiliza mwili wangu na po hisi nimechoka ujaribu kutolazimisha mambo mingi sana Mwisho wiki mara nyingi na lala kwa muda mrefu kidogo kuliko sikuza kawaida Hii hu nisaidia kurejesha nguvu na kuupa mwili wangu nafasi ya kupumzika kikamilifu Hata hivyo ujaribu kutobadilisha sana ratiba yangu ya kulala hili Nisivuruge mfumo wa mwili Nimegundua pia kuwa usingizi unamchango mkubwa katika afya ya akili Ninapo lalavizuri mawazo yangu huwa wazi nauvumulivu zaidi na ninawezo mzuri wakukabiliana na changamoto za kila siku usingizi mzuri unisaidia kuthibiti msongo wa mawazo na unipa utulivu wandani Kwaupande wa afya ya mwili, usingizi unisaidia mwili kujirekebisha na kujimarisha Nimejifunza kuwa usingizi ni kama dawa ya asili hau hitaji gharama lakini faida zake ni kubwa sana Ndiyo maana ninauwona usingizi kama uwekezaji muhimu katika afya yangu ya muda mrefu Kuna nyakati napata usingizi mzuri sana kiasi kwamba na mka ni kiwa na nguvu na hamasa ya kuanza siku isia hiyo unifanya ni tambuo muhimu wa kuupa mwili wangu kile unachoitaji Pia unikumbusha kuwa si kila wakati nilazima nikibizane na mambo wakati mwingine kupumzika ni kazi muhimu zaidi Kwa ujumla kulala masaa ya kutosha ni jambo ninalo jaribu kulipa kipaumbele kila siku Ingawa si kila wakati napo pata usingizi kamili, ni najitahidi kuboresha taratibu zangu na mazingira yangu ya kulala. Ninaamini kuwa kwakuendelea kufanya hivyo, nitaendelea kuwa na afya njema, nguvu ya umakini katika maisha yangu ya kila siku. Usingizi kwangu sio uvivu, bali ni itaji la msingi la mwili na akili na nina li chukulia kwa uzito unaostahili. Usingizi ni muhimu sana kwa afya ya binadamu yeyote ule.

Kati ya chai na kahawa, mimi binafsi napendelea zaidi chai kuliko kahawa. Ingawa ninaheshimu na kuelewa kwa nini watu wengi wanapenda kahawa. Mapenzi yangu kwa chai yamejengeka polepole, yakichanganywa na uzoefu wa maisha kumbukumbu za nyumbani. Na namna chai inavyofanyika nijisikie mwili na kiakili. Kwanza kabisa chai kwanza ni zaidi ya kinywaji ni sehemu ya utaratibu wa maisha Asubuhi ninapoamka kikombe cha chai ya moto hunisaidia kuanza siku kwa utulivu Sihitaji haraka au msisimko mkubwa bali naitaji mwamko polepole unaonipa muda wa kupanga mawazo yangu chai hunipa hilo harufu yake joto lake na ladha yake laini hunifanya nijisikie niko tayari kukabiliana na siku chai pia inanipa faraja ya kipekee kuna siku ambazo mtu anakuwa amechoka huwa na mawazo mengi lakini akikaa chini na kikombe cha chai anahisi kama amepumua kwa kina ni kama mazungumzo ya kimya kati yako na nafsi yako chai hunipa muda wa kutafakari, kujituliza na kurudisha mizani ya mawazo yangu Kwa upande wa kiafya nimegundua kuwa chai inanifanya zaidi, haifanyi moyo wangu kuenda mbio sana kama kahawa, wala hainipi presha ya ghafla. Chai hunipa nguvu ya wastani, endelevu na isiochosha. Hii hunisaidia kufanya kazi kwa muda mrefu ila kuhisi kuchoka hukuwa na wasiwasi. Kumbukumbu za utotoni pia zimechangia mapenzi yangu kwa chai nakumbuka nyakati ambazo familia ilikaa pamoja kunywa chai hasa asubui au jioni. Chai ilikuwa ishara ya umoja, mzungumzo na kushirikiana. Wakati huo chai haikuwa tu kinywaji, bali ilikuwa daraja la kuunganisha watu. Pia napenda chai kwa sababu ina aina nyingi kuna chai ya maziwa, chai ya tangawizi, chai ya limau, chai ya rangi na hata chai ya mitishamba Kila aina ina ladha na faida yake hii inanifanya nisichoke kwa sababu naweza kubadilisha aina kulingana na hali yasiko hisia zangu kahawa kwa upande mwengine ninaiona kama kinywaji chenye nguvu sana Najua watu wengi hupenda kahawa kwa sababu inawafanya wawe macho haraka na kuongeza umakini Lakini kwangu kahawa wakati mwengine hunifanya nijisikie kutotulia au moyo kuenda mbio Si kila wakati mwili wangu unaendana na kasi hiyo Hasa hiyo, hasa hivyo, siwezi kusema nachukia kahawa kabisa Kuna nyakati chache hasa nikiwa na kazi nzito ya kiakili au usiku wa kuchelewa ambapo kahawa inaweza kuwa msaada lakini hiyo ni nadra Si kinywaji ninachokitegemea kila siku chai pia inanipa uhuru wa kunywa wakati wowote wa siku asubui au mchana au jioni chai bado inafaa Hata kabla ya kulala chai ya mitishamba inaweza kusaidia kupata usingizi mzuri kahawa kwa upande mwingine mara nyingi huwekwa mipaka ya muda kwa sababu inaweza kuharibu usingizi. Kwa upande wa kijamii chai huleta watu pamoja kwa njia ya utulivu kukaa na mtu kunywa chai kina kunaleta mazungumzo wa kina ya polepole na yenye maana. Na hakuna haraka ni kama kusema kaa tulia tuzungumze. Hii ni hali ninaoipenda sana. Pia napenda chai kwa sababu hailingani sana na hathi au mtindo fulani wa maisha. Chai inakunywa na kila mtu vijijini mjini, masikini au matajiri, ni kinywaji cha watu wote. Hilo hunifanya nijisikie karibu na watu na utamaduni wangu kwa ujumla napendelea chai. Kwa sababu inanipu utulivu faraja afya na kumbukumbu mzuri si kinywaji cha kuniskuma bali cha kunisindikiza chai hunisaidia kuishi kwa mwendo wangu mwenyewe bila shinikizo na kwa umakini Kwa hiyo ingawa kahawa ina nafasi yake na mashabiki wake mimi nitabaki upande wa chai kwangu kikombe cha chai ni zaidi ya ladha hisia ni mda na ni maisha kwangu.

Napenda kufanya mambo miengi na familia yangu, kwa sababu familia ndiyo msingi wa maisha yangu, wakati nipo na familia, najisikia salama, huru na mwenye amani ya moyo. Haijalishi kama tunafanya jambo kubwa udogo, kilicho muhimu zaidi ni kuwa pamoja na kushirikiana kama watu wanaojali na kuelewana. Mojawapo ya mambo ninayopenda sana kufanya na familia yangu ni kukaa pamoja na kuzungumza. Naweza kukaa sebuleni, jioni au baada ya chakula, kila mtu akisimulia siku yake ilivyokuwa, wengine husimulia changamoto walizokutana nazo, wengine mafanikio madogo madogo na wengine huleta vichekesho, mazungumzo haya hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya kitu kikubwa na muhimu Pia napenda kula pamoja na familia, kula chakula kimoja mezani, kunaleta mshikamano wa kipekee Tunapokula pamoja, si chakula tu kinachoshirikiwa bali pia mawazo, hadithi na hisia. Kuna wakati tunacheka, wakati mwingine tunajadili mambo ya maana, na wakati mwingine tunakumbuka maisha ya zamani huo ni wakati tunaoupenda sana kwa sababu unanifanya nijisikie karibu zaidi na watu ninaowapenda. Wakati mwingine napenda kufanya shughuli ndogo ndogo za nyumbani pamoja na familia. Inaweza kuwa ni kusafisha nyumba kupika au kupanga vitu ingawa kazi hizi zinaweza kuonekana za kawaida Zinapofanywa pamoja zinakuwa za kufurahisha. Tunapofanya kazi kama timu, tunajifunza kuvumiliana, kusaidiana na kuthaminiana. Napenda pia kutumia muda wa burudani na familia kama kutazama filamu au vipindi vya televisheni pamoja. Tunapochagua filamu, kila mtu hutoa wa maoni yake na wakati mwingine tunabishana kidogo kwa utani. Tunapoitazama pamoja, tunacheka, tunashangaa na wakati mwingine tunaguswa kihisia, baada ya filamu mara nyingi Tunajadili kilichotokea, jambo linalofanya muda huu uwe wa maana zaidi Kwa nyakati nyingine napenda kutoka na familia hata kama ni matembezi mafupi, tunaweza kutembea jioni, kuenda sokoni pamoja au kutembelea ndugu na marafiki. Safari hizi ndogo ndogo hunipa nafasi ya kuzungumza na kila mmoja kuwa karibu zaidi hasaa wale ambao labda hatupati muda wa kuzungumza sana nyumbani. Napenda pia kushiriki sherehe na matukio maalum na familia yangu. Kama siku za kuzaliwa, siku kuu, hafla ya kifamilia. Nyakati hizi hujawa furaha vicheko na kumbukumbu ambazo hubaki moyoni kwa muda mrefu na wakati ambao tunasahau matatizo ya maisha na kufurahi uwepo wa kila mmoja. Wakati mwingine kufanya chochote bila mpango maalum na familia hunipa furaha kubwa. Kukaa tu pamoja, kusikiliza muziki au hata kukaa kimya kila mtu akifanya lake bado kuna thamani yake, uwepo wa familia peke yake hunipa nguvu na faraja. Napenda pia kujifunza kutoka kwa familia yangu. Kuna mambo mengi ninayojifunza kutokana na uzoefu wao wa maisha, ushauri wao na hata makosa yao familia hunifunza uvumulivu heshima na umuhimu wa kusimama pamoja wakati wa shida, Zaidi ya yote napenda kushiriki hisia zangu na familia. Wakati nina furaha nataka washiriki furaha hiyo, wakati nina huzuni au msongo wa mawazo familia yangu ndiyo mahali pa kwanza ninapokimbilia kujua kuwa kuna watu wanaonielewa na kunikubali jinsi nilivyo hunipa amani kubwa. Kwa ujumla ninapenda kufanya kila kitu na familia yangu kwa sababu kukuwa nao hunifanya nijisikie kamili familia si watu wa kushiriki nao domo tu, bali ni watu wakushiriki nao maisha. Kila wakati ninaotumia na familia ni uwekezaji wa kihisia unaonijenga na kunifanya niwe mtu bora zaidi. Hivyo basi chochote ninachofanya na familia yangu iwe ni kazi burudani mazungumzo au mapumziko huwa kina maana kubwa sana, kwangu familia ndiyo chanzo cha nguvu furaha na utulivu wa moyo.

Ujuzi ninao itaji kuimarisha zaidi ni ujuzi wa kujiendeleza binafsi na kitaalamu kwa wakati mmoja. Hasa katika ulimwengu wa kazi unaobadilika kwa kasi. Ingawa, nina uwezo na uzoefu fulani. Ninaamini kuwa kujifunza ni safari isiyo na mwisho. Kuna nyanja kadhaa ambazo, nina jiona bado, nina nafasi kubwa ya kuboresha hili niwe mtu bora zaidi katika kazi na maisha kwa ujumla. Kwanza kabisa ujuzi ninaouitaji kuimarisha ni usimamizi wamuda Ingawa ni najitahidi kupanga ratiba yangu Kuna nyakati ambapo majukumu ya nakuwa mengi au ya najitokeza hafla Ningependa kuimarisha uwezo wa kupanga kazi kwa kipa umbele kujua nilini, nifanye nili na kuakikisha kwamba kila jukumu lina pata muda wake bila kunisababishia msungo wa mawazo kuimarisha ujuzi huu kuongeza ufanisi wangu na kunisaidia kupata uwiano mzuri kati ya kazi na maisha binafsi ujuzi mwingine muhimu ninaou itaji kuimarisha ni mawasiliano hasa katika mazingira ya kazi mawasiliano si kuzungumza tu bali ni kusikiliza Kwa makini kuelewa isia za wengine na kujibu kwanjia yenye heshima na busara ningependa kuboresha namna ninavyotoa mawazo yangu kwa uwazi zaidi Hasa katika mikutano wakati wakushirikiana na timu mawasiliano bora ujenga uwelewano Upunguza migongano na huongeza ushirikiano Pia ninaitaji kuimarisha ujuzi wa haki teknolojia dunia ya sasa inaendeshwa sana na teknolojia na kila siku kuna zana mpya zinazo jitokea zani. Ningependa kuendelea kujifunza zaidi kuhusu teknolojia zinazo usiana na kazi yangu. Kama matumizi bora ya kompyuta, programu za kisasa na hata ujuzi wa msingi, wa coding au mifumo ya ki digitali. Ujuzi huu utanisaidia kufanya kazi kwa haraka kwa usahihi na kwa ubunifu zaidi. Ujuzi wa kutatua matatizo ni eneo lingine ni nayo itaji kuimarisha. Maisha na kazi vina changamoto nyingi na si kila tatizo linasuluisho laharaka. Ningependa kuimarisha uwezo wangu wa kuchambua tatizo kwa kina, kutazama pande zote na kufanya maamuzi yenye busara hata katika hali ya shinikizo. Ujuzi huu utanisaidia kuwa mtulivu zaidi na mwenye kujiamini ninapo kutana na changamoto. Zaidi ya hayo ninaona umuhimu wa kuimarisha ujuzi wa kufanya kazi na watu tofauti kila mtu anatabia mtazamo na njia yake ya kufanya mambo ningependa kujifunza zaidi kuhusu uvumilivu uruma na uelewa ili niweze kushirikiana vizuri na watu wa aina mbali mbali. Hii ni muhimu sana katika kazi za timu na katika jamii kwa ujumla Ujuzi wa kujitathmini pia ni jambo ni na itaji kuimarisha Hii ni uwezo wa kujiangalia mwenyewe kutambua nguvu zangu na udhaifu wangu na kuwa tayari kukubali makosa Ningependa kujifunza jinsi ya kupokea maoni toka kwingine bila kujihisi vibaya bali kuyahona kama fursa ya kujifunza na kukua. Kujitathmini unisaidia kuboresha mwenendo wangu na kufanya mabadiliko chanya. Pia ningependa kuimarisha ujuzi wa kuthibiti isia katika maisha kuna nyakati za furaha asira uzuni na msungo wa mawazo. Ujuzi wa kujitawala kihisia unisaidia kufanya maamuzi sahihi na kudumisha mahusiano mazuri na watu wengine. Ningependa kujifunza jinsi ya kukabiliana na isia zangu kwa njia yenye afya bila kuathiri kazi au mahusiano yangu. Ujuzi wa kujifunza na kujitegemea ni eneo jingine muhimu badala ya kusubiri kufundishwa kila mara. Ningependa kuimarisha uwezo wa kutafuta maarifa mwenyewe kupitia vitabu mtandao uzoefu wa moja kwa moja hii Itanifanya niwe mtu anayejitegemea zaidi na mwenye hamu ya maendeleo ya kudumu Pia ninaona umuhimu wa kuimarisha ujuzi wa kupanga malengo.

Ndiyo, napenda sana kujifunza historia, na si kwa sababu ni somo la kitabu tu, bali ni kwa sababu linafunua maisha ya binadamu, maamuzi yetu ya asasa, na jinsi dunia, ilivyo, katika hali, tunayoina leo. Historia ni darasa, lisilo na mwisho, la maarifa. Linalolenga kuelezea hadithi za maisha utamaduni siasa na maendeleo ya jamii Kila wakati unapo ojisoma au kusikia historia najisikia kama ninaruka nyuma kwenye wakati nikiona matukio kama vile yamekua mbele yangu Napenda kujua jinsi watu walivyopigania uhuru, walivyoshirikiana, au kuzozana, jinsi walivyofikiri na kuamua na jinsi matukio yao yalivyokuwa na athari kwa vizazi vilivyofuata. Historia inafundisha uvumilivu maadili na ustahimilivu, vyote haya ni vipengele vya muhimu katika maisha yangu binafsi na kazini. Mara nyingi napenda kujifunza historia ya jamii zetu za hapa nyumbani kwa mfano historia ya jamii ya wakikuyu, waluo au waluya Inanipa mtazamo wa jinsi jamii zilivyopangwa tamaduni walizohifadhi na changamoto walizokabiliana nazo kujua historia ya jamii yangu Kuna nipanya ni heshimu zaidi mila desturi na umuhimu wa kushirikiana kama jamii Kuna furaha ya kipekee kuona kwamba mambo tunayoyafanya leo mara nyingi ni matokeo ya maamuzi ya mababu zetu Pia napenda historia ya kimataifa kujua kuhusu mataifa mengine vita vya zamani mapenduzi na mafanikio ya kisayansi kunanifundisha kuwa dunia ni sehemu moja na matukio ya mbali yanaweza kuathiri maisha yetu ya sasa Kwa mfano kusoma historia ya vita vya pili vya dunia au ukuloni unanifunza kuhusu jinsi madaraka nguvwa na maamuzi ya kisasa yameunda hali tulionayo leo. Napenda sana historia kwa sababu haina uhusiano na maneno tu bali na hadithi za kweli za watu. Wakati unasoma au kusikia kuhusu mtu ambaye alipigania haki au kuanzisha kitu kikubwa chini ya hali ngumu, unanigusa kihisia napata hamasa ya kufanya vizuri, kujitahidi zaidi na kushirikiana na wengine. Historia inaniambia kuwa hata mtu moja anaweza kubadilisha dunia ikiwa anatumia busara na udhabiti. Kuna hadithi moja ya historia nilioisoma, ilio unigusa sana, ilikuwa kuhusu vijana, waliopigania elimu wakati wa ukuloni, walikabiliana na changamoto kubwa, walipitia mateso na hatimaye, walipata mafanikio. Nikifikiria hadithi hiyo najiona nikiinua moyo wangu binafsi inanifundisha kuwa changamoto ni sehemu ya maisha lakini uvumilivu nidhamu na ndoto zinaweza kuleta matokeo makubwa Napenda pia historia kwa sababu inanifundisha mapokeo na makosa ya watu wa zamani kwa kujua makosa ya zamani tunanafasi ya kuyakubali au kuyarekebisha leo Kwa mfano historia ya rushwa vita au ubaguzi inatufundisha jinsi tunavyoweza kuepuka kurudia makosa hayo Hii ni somo lisilo na bei ambalo linaathiri maamuzi yangu binafsi na jamii kwa ujumla Zaidi ya yote historia inaniunganisha na dunia Hii ni kama daraja kati ya sasa na zamani nikijua matokeo yaliyotokea karne zilizopita Nadhani kwa njia fulani nimeunganishwa na watu waliotangulia na hiyo inanifanya njisikie kuwa sehemu ya kitu kikubwa zaidi ya mimi mwenyeo. Napenda historia pia kwa sababu huchanganya hadithi na mantiki kila matukio ya kihistoria yanamfuatano wa sababu na matokeo na kujifunza, kuichambua, kunanifundisha, kufikiri kwa kina sio tu kusoma tu. Sio tu kusoma tu. Hii ni muhimu sana katika maisha kwa sababu inasaidia kufanya maamuzi bora leo ukizingatia matokeo yanaweza kutokea. Kwa kifupi kujifunza historia kunanifanya nijisikie kuwa najua zaidi na kwamba maisha yangu hayapo pekee yangu historia ni darasa la hekima. Darasa la hisia na darasa la kufikia.

Ndiyo, napenda sana muziki wa jadi, si kwa sababu tu muziki bali kwa sababu na niunganisha na mzizi yangu. Utamaduni wangu na historia ya jami yangu. Mziki wa jadi unahadithi siya na madili, ya leo jengwa kwa vizazi hii. Na kile ya kipande cha muziki, unanisogeza karibu na utambulisho wangu. Kwanza kabisa ya muziki wa jadi, unanirudisha nyumbani. Napenda kumisikia kipande cha ngoma uwembo wa kienyeji na mara moja nakumbuka aditi za utotoni, shire za kijamii na siku za likizo Kwa mfano uwembo wa shire ya arosi au uwembo wa shire ya mavuno na nifanya ni hisifura na mshikamano wa kijamii Hii ni tofauti na muziki wa kisasa kweni na historia na utambulisho lio dhahiri Mara nyeye napena mziki wajadi kwa sababu unachanganya hadithi na hisia uimbo fulani naeza kuimba juu ya maisha kila siku mapambano wa upendo na kila neno linamana hii na niwasha kuwa na hisia. Hunifanya nitafakari juu ya maisha yangu na jinsi ninaweweza kushirikiana na jami yangu. Mziki huu uchangia ufahamu waki historia na kijami. Pia napenda muziki wa jadi kwa sababu unanguvua ya kushirikisha Wakati na shiriki na familia au marafiki katika nyimbo au ngoma za jadi unanijaza furaha pamoja tunaweza kucheka, kucheza na kuimba pamoja na kila mtu hakiisi umeunganishwa hii na fundisha mshikamano wakijamii na ishia kila moja kwenye kati nyingine napenda kutumia muziki wajadi kama njea ya kupumzika, kusikiliza, kipande cha kitara boni au chenye midundo ya asili Kuna nisaidia kupunguza msungo mawazo na kuleta amani ya ndani mwili na akili hupumzika ninapata nguvu umpya kuandelea na majokumi ya kila siku Muziki wajadi ni kama dawa ya isia ya akila Muziki wa jadi pia unanifundisho vumulivu na with the beat ngoma uimbo fulani mara nyingi unahiteje muda na nidhamu kufanikisha, kusikiliza na kujifunza midundo maneno. Na mashairi kuna nifanya kuwa kila kitu kina muda wake na kila atua ina umwimu wake. Hii ni somo muhimu situ katika muziki bali katika maisha kwa ujumla. Ninapenda pia jinsi muziki ya jadi unavyo usiana na asili wengi wa nyimbo hizi utumia midundo inayo tokana na mazingira ya kijami au ya asili kama vile ngoma za mavuno, wimbo wa samaki au wimbo wa jua kuchomoza kusikiliza muziki huu unanifanya nijisikie karibu na dunia asili na mzizi yangu ya kijamii Zaidi ya yote muziki wajadi unanifundisha heshima kwa vizazi vilivyo pita kila uwimbo na hadithi ya mababu changamoto walizo pitia na mafanikio yao. Kwa kusikiliza na kushiriki muziki huu na jisikia suyemu ya historia hiyo na ninajifunza kufamini juhudi na ikima za waliutangulia. Hii ni kitu ambacho hakipatikani kwa urahisi katika aina nyingine za muziki. Napenda pia kushirikiana na nyingine wakapetia muziki wa jadi wakati wa sherehe ya kijamii mchezo ya ngoma wa hafla ya kitamaduni. Kushirikiana katika nyimbo kuna nifanya, nijisikia kuwa sehemu ya kitu kikubwa zaidi kuliko mbinafsi. Hii ni furaya ya kipeke na inaniumba, kihsia na kijami. Mara nyingine muziki wa jadu naifanya niwe na msukuma wa ubunifu, kutafuta midundo tofauti, kujifunza mashairi, au kujaribu, kuchezo ngoma, kunanipa nafasi ya kuendeleza, kipaji changu. Kuonyesha ubunifu wangu na kushirikisha ingine kwenye hisia zangu. Muziki wajadi ni daraja la kihisia na ubunifu na ufanya maisha kuwa ya dhamani zaidi kwa ufupi napena muziki wa jadi kwa sababu unanirudisha nyumbani, unanifunza kuhusu historia na utamaduni, Una nipumzisha, una niunganisha na familia na marafiki na una nifundisha madili ya maisha yangu.

Hali ya hewa leo niya ajabu sana, asubuhi nilipoamuka, anga lilikuwa na mawingu mepesi na jua likiangaza kwa mwanga hafifu. Kwa mwanga hafifu, hali hii ilinifanya nijeskie mtulivu na furaha ndogo kwa ni napenda kuna mchanganyiko wa mwanga na kivuli katika siku. Anga leo mawingu kidogo linatoa hisia ya amani na tulivu na mara nyingine lina nifanya ni kumbuke siku nzuri za utotoni nilipokuwa nikicheza nje chini ya anga kama hii. Joto leo nilawastani sikali sana na sibaridi sana. Hii inafanya iwe rahisi hii siku kupumzika bila kuhisi msongamano wa joto au baridi kali. Kwa sababu hiyo niliamua kuvanga nyepesi na rangi zinazofa hali ya hewa. Napenda hali kama hiyo kwa sababu inanikumbusha kuwa siku inaweza kuwa ya starehe kazi na brudani. Kwa wakati moja hali ya hewa yenye joto la wastani hufanya mwili wangu ujiskie na akili yangu kuwa wazi zaidi kwa fikra za ubunifu. Leo nimeona pia upepo mpole usiokua mkali sana ukipuliza kwa upole huku nikisogea kwenye barabara. Upepo huu nao ongeza isia ya utulivu na kunifanya nijisikie kuwa karibu na asili. Napenda kusikiliza upepo unapo puliza majani au miti kwani unanirudisha nyuma kwenye kumbukumbu nzuri za likizo. Safari na matembezi ya asubui mara nyingine hali ya hewa inabadilisha mpango wangu wa siku kwa mfano leo nilipanga kufanya matembezi ya kawaida nje na hali ya joto na upepo mpole ilifanya nisogeze mpango huo nimeona wengine wakifurahia hali hiyo pia wakicheza na watoto hawa wakitembea kwenye bustani na hiyo ilinipa hisia nzuri za mshikamano na jamii Hali ya hewa ni kama mwalimu wa furaha kidogo, unaponya hisia na mtu bila kutegemea, napenda pia kusikiliza sauti ya mvua ili kiporomoka, ingawa leo ikuwa mvua kubwa ila kuna mvua nyepesi ilio nyesha mara kwa mara. Sauti ya mvua inaniwasha isiha za utulivu na kumbukumbu za zamani. Nikisikia mvua mara nyingi na kumbuka jinsi nilivo kuwa nikicheza nje ututoni au kushiriki shuguli za familia wakati wa mvua. Kwa hali kama hii hufanya siku iwe ya kipeke na ya kumbu kumbu Zaidi ya yote hali ya hewa leo inanifanya nijisikie kuwa huru kuwa nje chini ya anga, lenye mwanga na upepo mpole Kuna nifanya nifikirue kwa kina kupanga kazi na hata kuota ndoto Hali kama hii ni nafsi ya kubadilisha mawazo kurekebisha mpango na kupata msukumo wa kujifunza au kufanya jambo jipia Hali ya hewa inafanana na kio cha hisia zangu Ninapo kuwa na anga safi na joto la wastani Nafikiria kwa urahisi na kwa amani Napenda pia jinsi hali ya hewa inavionyesha mwanga na kivuli jua likiangaza, taratibu, likitegeneza kivuli cha miti na majani Kuna nifanya nijisikie vizuri na kuimarisha mtazamo wangu wakifamilia na kijamii. Hii ni siku nzuri ya kutembea kufanya mazoezi au kushiriki shuguli za kijami bila kuhisi msongamano wajoto au baridi kali. Hali ya hewa leo pia inanifundisha kudhamini kile kidogo mara nyingi ya hatutambui jinsi hali ya jua upepo na mvua inavoeza kubadilishi hisia zetu. Leo ni kiona mchanganyiko wa muanga upepo na mvua njipesi naisi furaa kawaida lakini ya kweli hii ni mfano wajinsi kila siku inaweza kuwa yenye thamani ikiwa tutaieshimu na kuitumia vyema. Kwa kifupi, hali ya hewa leo ni ya mawingu, mepesi, joto la wastani, na upepo mpole, na mvua, nyepesi, mara kwa mara, hii inanifanya ni jiskie utulivu, furaha na uhuru, wakufanya mambo ni nayo ya penda, hali kama hii ni rafiki akili, muili daisia, na inanikumbusha kuthamini kila kipengele kidogo cha maisha. Siko kama leo hufanya nifurai, niwe na motisha na kuishi kikamilifu Ifo basi hali ya hewa leo.